Mimi ningependa kuona maendeleo kwanza ya kiuchumi kwa kila mwanajamii, pili, maendeleo ya kisiasa, maendeleo ya kifikra, na pia maendeleo ya kimazingira, hasa barabara, umeme, maji, na pia kuwepo na upendo kati ya wanajamii.

Mimi ningependa kula sehemu tulivu, yenye watu wachache, upepo mzuri, mazingira sahihi, na sehemu ya chakula kisafi nje ya nyumba. Kwa sababu, wakati ni kila nje ya nyumba, kinasababisha mimi kwanza kubadilisha mlo ambao ni naula kila.

Nimeshawahi kufanya vitendo vingi vya wema. Kwa mfano, kusaidia yatima, kusaidia wafungwa na wajane, wagonjwa mbalimbali na watu wenye changamoto. Hata wakati mwingine nimekuwa nikilea watoto wa watu wenye shida mbalimbali. Kitu hicho kimenifanya nikuwe na jambo njema katika jamii.

Kifaa changu mara nyingi nakichaji mara nyingi sana kwa sababu kwanza kina shida ya mfumo wa kuingiza chaji pili kinawahi kuisha chaji mapema. Kitu hicho wakati mwingine nikiacha inteneti wazi inasababisha chaji kueza kuisha mapema na hiyo ndio inayosababisha nichaji.

Mimi lengo la muda mrefu ambalo ninalo kwanza kufungua biashara yangu binafsi pili kuekeza kwenye maeneo mbalimbali hasa ardhi tatu. Kununua nyumba na kujenga nyumba yangu binafsi kwa ajili yangu mimi na familia yangu. Ili tuweze kuishi maisha mazuri yenye raha na mustarehe.